Kufuga, nishaifuga mnyama mgani? Mi mwenyewe sijafuga mnyama wowote, maana mahali ambapo ninaishi, ni majumba ya kukodisha. Kwa hivyo hamna mahali pa kuweka wanyama kuku, sijui mbuzi, ama ng'ombe, lahasha, hatuna. Lakini nyumbani kwetu, kwa wazazi wangu, kuna kuku, kuna ng'ombe, kuna mbuzi. Lakini mimi mwenyewe sijafuga wanyama wowote. Maana mahali naishi ni nyumba za kukodisha.